Ukiangalia sana mimi safari ya treni sijawahi kuipanda lakini ningeweza siku moja niweza kupanda kuitumia treni, lakini safari ya treni mwendo wake niwa polepole sana. Hivyo basi ningependa kupanda treni niweze kuyaangalia na kuyajionea mambo ya treni ili niweze kuburudika.

Ukiangalia katika maeneo yangu miaka kumi sasa hivi mambo mingi yameweza kubadilika ukiangalia hapo awali palikuwa hapakuwa na barabara stima na hata maji ya paipu au maji ya mfereji lakini sasa hivi naeza kujivunia na kufurahia kwa sababu sasa hivi kuna maji kuna stima na kuna barabara, watu wanaweza kuenda haraka mno.

Naam mimi mara mingi hutumia video kwa mawasiliano aswa kwa mpenzi wangu tunapozungumza ama kwa ndugu zangu tunapozungumza tunaweka kwenye video tunazungumza na kisha kuelewana hivyo basi inanisaidia kuangalia mtu ambaye nazungumza na yeye na kuweza kufurahia na sana.